Unafanya mazoezi asubuhi au jioni. Ninapoulizwa swali la ninafanya mazoezi asubuhi au jioni jibu langu huwa ni raisi. Lakini lenye maana kubwa. Nafanya mazoezi asubuhi na jioni. Hii ni kwa sababu mazoezi yamekua sehemu ya muhimu ya maisha yangu ya kila siku. Na nimegundua kuwa kila muda unafaida zake maalum. Kwanza kabisa napenda kuanza siku yangu kwa mazoezi asubuhi. Asubuhi kunapokuwa kimya, hewa ikiwa safi na akili bado haijachoka. Mazoezi hunipa mwanzo mzuri wa siku. Kuamka mapema na kufanya mazoezi hunisaidia kuondoa usingizi, mzito na kuamusha mwili na kuandaa akili yangu kwa majukumu ya siku nzima. Baada ya mazoezi asubuhi nahisi nikiwa na nguvu, nikiwa na hamasa na nikiwa tayari kukabiliana na kazi au masomo yangu. Mazoezi ya asubuhi pia hunisaidia kuwa na nidhamu. Si rahisi kuamka mapema lakini ninapofanikiwa kufanya hivyo nahisi kujivunia nafsi yangu. Hii hunijenga tabia, kujituma na kunifanya nijiamini zaidi. Aidhaa, mazoezi ya asubuhi hunisaidia kudumisha afya yangu kwa sababu hunifanya mwili wangu uanze siku ukiwa na hai na tayari kufanya kazi. Hata hivyo, pamoja na faida za mazoezi ya asubuhi, sifanyi mazoezi asubuhi pekee nafanya mazoezi pia jioni. Mazoezi ya jioni na nafasi yake muhimu sana katika maisha yangu. Baada ya siku ndefu ya kazi au masomo, mwili na akili huwa zimechoka. Mazoezi ya jioni hunisaidia kuondoa msongo wa mawazo na uchovu ulio kusanyika usiku nzima. Wakati wa jioni, mazoezi hunipa nafasi ya kutafakari siku yangu ninapokimbia au kufanya mazoezi mepesi. Mazoezi yangu hutuli, mawazo yangu hutulia na nahisi amani ya ndani. Kufanya mazoezi asubui na jioni hunisaidia kudumisha mwelekeo. Kuna siku ambazo huenda asubui nikiwa na shuguli nyingi, lakini jioni napata nafasi ya kufanya mazoezi. Vivyo hivyo, kama jioni nimechoka sana, mazoezi ya asubui hunihakikisha kuwa sikosi kabisa kufanya mazoezi. Hii hunifanya niwe na ratiba inayobadilika lakini yenye msimamo. Ninaamini kuwa kufanya mazoezi asubui na jioni ni uamuzui mzuri kwangu. Kila muda unanipa faida tofauti lakini zote zina lengo moja kuboresha afya yangu. Ya mwili na akili. Mazoezi hunifanya nijisikie vizuri kuwa na nguvu na kujiamini zaidi. Mimi ninaendelea kufanya mazoezi kuwa sehemu yangu ya kila siku. Ninaweza kusema kuwa. Mimi ni mtu ninaependa mazoezi na kufanya asubuhi na jioni hunisaidia kuishi maisha yenye afya, furaha na uwiano mzuri. Mazoezi si jambo la mda tu, bali ni mtindo wa maisha yanayojivunia kufuata.

Ninapenda nini kuhusu mta wangu. Mimi ninachopenda zaidi kuhusu mta wangu ni amani na utulivu. Watu wengi wanaoishi katika mta huu wanaheshimiana na mara chache sana. Kuna kuwa na migogoro mikubwa. Asubuhi ninapoamka na sikia sauti za kawaida kama ndege waki. Wakilia au watu wakijianda kwenda kazini. Hali ambayo inanifanya nafurahia sana siku yangu na naamka kwa moyo mweupe. Jambo lingine ninalopenda kuhusu mta wangu ni ushirikiano kati ya wakazi. Watu wa hapa wanajuana na kusaidiana bila kusita. Hali hii hunifanya nijisikie kama niko katika familia kubwa. Sio tu katikati ya watu nisio wafahamu. Pia napenda mazingira ya mtaa wangu. Barabara zake zinafahamika nyumba ziko katika mpangilio mzuri na kuna maeneo ambayo yana miti au nafasi ya mazingira. Kuishi katika mazingira safi na yanayo pendeza kuna nisaidia kuwa na afya nzuri ya mwili na akili. Ninapenda urahisi wa huduma katika mtaa wangu. Kuna maduka ya karibu vibanda vya chakula na sehemu muhimu kama vituo vya usafiri. Hii unifanya nisiwe na usumbufu mkubwa ni napohitaji vitu vya kila wakati au kila siku. Kuna huduma karibu hunifanya ni nikiwa na huduma karibu hunifanya niishi maisha rahisi na kuokowa muda wangu. Pia ninachopenda kuhusu mtaa wangu ni usalama. Ingawa hakuna mahali palipo salama kwa asilimia mia moja. Mta wangu unahali ya ulinzi, wakijamii, watu wana angaliana, wanajuana na wanachungana. Watu wanangali, wageni pia wanashirikiana kuhakikisha usalama wawo wote. Hii hunifanya nijisikie huru kutembea au kufanya shughuli zangu bila hofu kubwa. Pia napenda utamaduni wa watu wamtaa wangu. Kunamchanganyiko wa watu warika na tamaduni tofauti. Lakini tunaishi kwa heshima na kuelewana. Watoto wanacheza pamoja, watu wanasemezana na wanaelewana na wanaishi kwa pamoja. Hii hunipa somo la kuishi na watu tofauti kwa amani na mshikamano. Mtaa wangu una hali ya maisha halisi. Hapa kuna vicheko, changamoto, mafanikio na matumaini. Kuishi katika mta wangu hunifanya nijifuze, nilicho, nacho na kuthamini mahusiano ya kibinadamu.

Muziki gani ninao usikiliza mara nyingi? Muziki ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku. Ninapoamka asubui, ninapokuwa safarini, ninapofanya kazi au hata ninapopumzika. Muziki huwa karibu nami. Ukiulizwa ni mziki gani ni nao usikiliza mara nyingi, jibulangu huwa wazi kabisa. Mimi ni msikilizaji mkubwa wa mziki wabongo. Mziki wabongo si burudani tu kwangu bali ni sauti ya maisha, kisia na utambulisho wangu kama kijana wa Afrika mashariki. Ninaupenda mziki wabongo kwa sababu unaeleza maisha halisi ya watu wa kawaida. Nyimbo nyingi za bongo zinaunganisha maswala ya kijamii kama mapenzi, familia, urafiki, changamoto za maisha, juhudi za kutafuta mafanikio na hata madili. Ninapo sikiliza mziki huu nahisi kama mamsanii anazungumuza nami moja kwa moja au nanisimulia hadithi ambayo nimewayo kupitia au miliyo yona kwa watu wanao nizunguka Napenda mziki wabongo kwa sababu ni luga inayotumika wasanii wengi wabongo hutumia kiswahili luga ninayoifahamu vizuri nina ninayo izungumuza kila siku Hii hunifanya nielewe ujume wa wimbo wa urahisi bila kulazimika kutafsiri. Maneno ya nyimbo huniugusa moyo kwa moja moja. Moyoni mara nyingi hunifanya nitafakari maisha yangu. Mamuzi yangu na ndoto zangu za badae. Mziki wa bongo unamidundo inayovutia na inayofaa katika hali mbalimbari. Kuna nyimbo za bongo za kuchekesha au kufurahia. Hasa wakati wa shere au unapo kuwa na marafiki. Kuna pia nyimbo za taratibu zinazo faa kusikiliza ukiwa peke yako. Labda unapo fikiria au unapoitaji utulivu wa mawazo. Hii inaonyesha kuwa muzingi wabongo unauwezo wakuendana na hisiya tofauti tofauti za binadamu. Ninaopenda wasani wabongo kwa ubunifu wao wajuhudi zao. Wengi wawo walianza kutoka chini kabisa lakini kwa bidii nidamu na kuipaji wameweza kufanikiwa. Haditi zao hunipa motisha na kunifanya niyamini kuwa kwa juhudi na subira inawezekana kufikia malengo yangu. Kila ninapo sikiliza nyimbo zao nahisi kuongeza nguvu za kuendelea kupambana na changamoto za maisha. Mziki wabongo pia unanifanya nijisikie fahari kuhusu utamaduni wetu. Unachanganya mtindo ya kisasa na ya asili kama vile midundo ya kiafrika, ngoma za jadi na ala za kisasa Hii inaonyesha kuwa tunaweza kuendelea mbele teknolojia na kimuziki bila kusahau tulikotoka Wakati mungine ninapokuwa na huzuni au msongo wa mawazo Muziki wabongo hundisaidia sana Kuna nyimbo zinazotowa faraja na matumaini Zikikumbusha kuwa hakuna hali ambayo si isio na muisho nyimbo hizo hunifanya nijue kuwa si mimi peke yangu ninaepitia changamoto Bali nisehemu ya watu, nisehemu ya maisha ya kila binadamu Hii hunipa nguvu ya kuendelea na kufanya nijisikie napo Ninapokuwa na furaha muziki wa bongo huongeza furaha hiyo maradufu nyimbo zenye midundo ya kucheza hunifanya nitabasamu Nisonge muilini na kusahau matatizo kuwa muda. Hapo ndipo ninapotambuwa nguvu ya muziki katika kubadilisha hisia za mtu kwa muda mrefu, lakini mwenye maana kubwa. Muziki ninao usikiliza mimi kwa jumla ni bongo. Kwa sababu unanielewa, unanigusa na unaniburudisha. Ni muziki unaukisi maisha yangu, jamii yangu na ndoto zangu. Kwangu mimi muziki wa bongo sikelele tu. Bali masikioni, ninausikia vizuri, ni ujumbe ni funzo na rafiki wakaribu katika safari yangu ya maisha.

Ninafanya nini wakati wa mgogoro na watu? Katika maisha ya kila siku mgogoro ni jambo ambalo haliwezi kuepukika kabisa Tunakutana na watu tofauti tofauti, wenye mawazo, mitazamo na tabia zinazofanana. Kwa sababu hiyo, mara nyingine hutokea kutoelewana, kutofautiana na maoni au hata kugombana Swali linalobaki ni hili, ninafanya nini wakati wa mgogoro na watu? Mimi binafsi naamini kuwa namna mtu anavyoshughulikia mgogoro inaonyesha ukomavu wake wa kifikira na kitabia Ninapokutana na mgogoro hujitahidi kutulia najua kuwa hasira ikitawala ni rahisi kusema au kufanya kitu ambacho kinaweza kuumiza mwingine au kuzidisha tatizo kwa hivyo mum.

Ninafanya nini kulinda mazingira mazingira nisehemu muhimu sana ya maisha ya binadamu na viumbe hai wote bila mazingira safi na salama, maisha yangekuwa magumu sana au hata ya singe wezekana Ndiyo maana na amini kuwa kulinda mazingira siijukumu la serikali au mashirika makubwa pekee, bali ni wajibu wa kila mtu mmoja mmoja Mimi nikiwa miongoni mwao Kwa hiyo, ninapoulizwa ninafanya nini kulinda mazingira, nina mambo kadhaa, ninayo fanya katika maisha yangu ya kila siku. Ninajitahidi kudumisha usafi wa mazingira ya nayo nizunguka. Huwa situpi taka ovyo iwe nyumbani, au pengine shuleni, au barabarani. Ninaakikisha kuwataka zinawe kwa sehemu sahihi kama kwenye mapipa ya taka. Ninapofanya hivyo, ninajua ninachangia pakubwa uchafuzi wa mazingira na kuzuhia magonjwa yanayoweza kusababishwa na taka zilizotupa ovyo. Ninazingatia suala la kuchambua taka, pale inapowezekana. Kutenganisha taka zinazoweza kuoza na zile zisizo oza. Taka zinaoza kama mabaki ya chakula hutumika kutengeneza boji ambayo inaweza kusaidia kuboresha rotuba ya udongo. Taka zisizo ooza kama plastiki chupa na makopa hupelekwa sehemu maalumu kwa njia ya kurejelewa. Ninajitahidi kupunguza matumizi ya plastiki. Plastiki ni miongoni mwa taka hatarishi sana kwa mazingira kwa sababu huchukua muda mrefu kuoza. Kwa hiyo, hujaribu kutumia mifuko mbadala kama vikapu au mfuko inayo weza kutumia. Kutumika mara mingi, pia kujiepusha na matumizi ya plastiki za matumizi za maramoja. Kwa chupa na vijiko vya plastiki, kadiri inavyowezekana. Ninashiriki katika upandaji wa miti. Miti ni muhimu sana kwa mazingira kwa sababu husaidia kusafisha hewa kuifadhi maji na kuzuhia mmomonyoko wa udongo. Kila ni napo upata nafasi hujitolea kupanda mti au kushiriki katika shuguli za upandaji miti katika jamii. Ninajua kuwa hata kupanda mti moja kuna mchango mkubwa kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Ninahakikisha natumia rasili mali kwa uwangalifu kwa. Tuseme sijitahidi kuokoa maji na jitahidi kuokoa maji kwa kutumia maji kupita kiasi Asa wakati wakuoga na kufua Pia mimi utumia umeme kwa busara na kwa kuzima taa na vifaa vya umeme ambavyo havitumiki hatua hizi ndogondogo usaidia kupunguza matumizi ya rasimizwani na kulinda mazingira kwa ujumla Nina itaji kujielimisha na kuwa hamasisha watu wanao nizunguka kuhusu umuhimu wakulinda mazingira. Huwa na zungumza na marafiki familia na majirani kuhusu madhara ya uchafuzi wa mazingira na faida za kueka mazingira safi. Ninaamini kuwa mtu mmoja anaweza kuleta mabadiliko. Lakini watu wengi wakifanya pamoja, mabadiliko huwa makubwa zaidi. Wakati mwingine ni nashiriki katika shuguli za kijamii kama usafi wa mazingira na kampeni za ulizi wa mazingira. Kushiriki katika shuguli hizi, hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya suluhisho sita tizo. Pia hunipa nafasi ya kujifunza zaidi kuhusu changamoto za mazingira na njia bora za kuzitatua.

Juisi gani ya matunda ninayoipenda? Juisi ya matunda ni moja wapo ya vinywaji vinavyo, vinavyo vipenda sana katika maisha yangu ya kila siku. Mbali na kuwa tamu na kuburudisha, juisi ya matunda pia inafaida nyingi kiafya. Kati ya aina zote za juisi za matunda, juisi ni nayo ipenda zaidi ni juisi ya maembe na pia nanasi. Matunda haya mawili yamenivutia kwa latha yao na harufu mzuri na manufaa yake ya mwili. Kwanza kabisa napenda juisi ya maembe kwa sababu inaladha tamu na laini inayopendeza sana. Ninapokunywa juisi ya maembe na hisi kama ninapata nguvu mpya muilini. Maembe pia yana rangi ya kuvutia ambayo hunifanya njisikie furaha hata kabla sijaanza kunywa. Juisi ya maembe hunifanya sana hasaa wakati wajua kali kwa sababu hunipoza mwili na kunifanya nijisikie mwenye nguvu. Pia napenda juisi ya maembe kwa sababu ya virutubisho vilivyo ndani yake. Maembe ya na vitamini yingi kama vitamini E na C ambazo a na c ambazo ni muhimu kwa afya ya mwili. Vitamini hizi hunisaidia kuimarisha kinga ya mwili na kulinda macho yangu. Kwa hiyo ninapokunywa juisi ya maembe najua kuwa sifurahishi tu ulimi wangu. Bali pia naupa mwili wangu virutubisho muhimu. Napenda pia juisi ya nanasi. Juisi ya nanasi ina ladha ya kipekee yenye mchanganiko wa utamu na uchachu kidogo. Lakini hii hunifurahisha sana na hunifanya nitake kukunywa zaidi. Juisi ya nanasi hunifanya nijisikie fresh na hunisaidia sana haswa baada ya kula chakula kizito. Juisi ya nanasi pia inafaida nyingi kiafya. Nanasi usaidia katika mmengenyo wa chakula na kufanya tumbo nijisikie vizuri kwa hiyo. Mara nyingi ninapo kunywa juisi ya nanasi nahisi nafaa, nafuu na utulivu mwilini. Hii ndiyo sababu huifanya juisi ya nanasi kuwa moja wapo ya vinywaji ninaavyo vithamini sana. Wakati mwingine, napenda kuchanganya juisi ya maembe na juisi ya nanasi pamoja. Mchanganyiko huu huleta ladhaa tamu na kusisimuwa zaidi. Juisi hii ya mchanganyiko hunifanya nijisikie mwenye furaha na hunifanya kunywa nikiwa nyumbani, nikiwa na marafiki au hata kwenye sherehe, nikinywaji kinachoweza kufurahiwa na watu warika zote, napendelea kunywa juisi hizi za matunda asilia baada ya vinwaji vyenye sukari nyingi. Juisi ya matunda hunifanya nijisikie mwenye afya bora na hunisaidia kuzoea maisha ya kula na kunywa vyakula vyenye faida kwa mwili. Pia hunifundisha kuthamini matunda yanayopatikana katika mazingira yetu.

Hali gani ya hewa ninayoipenda? Hali ya hewa inayo mchango mkubwa sana katika maisha ya kila siku ya binadamu. Inaathiri afya shughuli za kila siku hisia na hata mipango ya maisha. Ndio maana kila mtu huwa na hali ya hewa anayoipenda zaidi. Kwa upande wangu hali ya hewa ninayoipenda ni ile ya wastani. Si ya joto kali wala si baridi kali sana. Hali huu hunifanya nijisikie huru na mwenye nguvu ya kufanya shughuli zangu bila usumbufu. Kwanza kabisa, napenda hali ya hewa wastani kwa sababu inanirihusu kufanya shughuli za zangu za kila siku kwa urahisi. Wakati hali ya hewa ya wastani ninaweza kufanya kazi, soma, au hata kutembea bila kuchoka. Sana au kuumwa na baridi. Hii hunisaidia kuwa na taji zaidi kwa sababu mwili wangu huwa katika hali ya kawaida na yenye utulivu. Sababu nyingine inayenifanya nipende hali. Ya hewa ya wastani nikwamba husaidia afya yangu. Joto kali linaweza kusababisha mwili kuchoka haraka, kuishiwa na maji au hata kuumwa na kichwa. Vile vile, baridi kalili inaweza kusababisha. Mafua na maumivu ya mwili. Hali ya hewa ya wastani hunisaidia kuepuka matatizo haya na kunifanya nijisikia mwenye afya njema. Pia hali ya hewa ya wastani huleta utulivu wa kisaikolojia. Wakati hali ya hewa si kali hisia zangu huwa tulivu na mawazo yangu huwa wazi. Naweza kufikiria kwa umakini, kupiga mambo yangu vizuri na kushiriki na watu wengine kwa amani. Hii inaonyesha kuwa hali ya hewa haibadilishi tu mazingira ya nje, bali pia hali ya ndani ya mtu. Zaidi ya hayo, napenda hali ya hewa ambayo kuna upepo mwanana na jua la wastani. Upepo hunisaidia kupata hewa safi na hunifanya nijisikie huru. Jua la wastani hutoa mwanga wa kutosha bila kuchoma sana. Mchanganyiko huu hunifanya nijisikie mwenye furaha na matumaini kila siku. Hali ya hewa ninayoipenda pia hunipa nafasi ya furaha kufurahia mazingira ya asili. Ninaweza kuona mimea ikiwa na afya. Watu wakifanya shughuli zao kwa furaha na watoto wakicheza nje bila shida. Hali hii hunifanya nitambue uzuri wa mazingira na kuthamini uumbaji wa mungu. Wakati ya hali hii nzuri ni ya wastani. Huwa rahisi kupanga ratiba yangu sana. Sina haja ya kubadili mipango kwa sababu ya mvua kali, joto jingi au baridi kali. Hii hunisaidia na nidhamu katika shughuli zangu na kunifanya niwe na uhakika wa kile ninachofanya kila siku. Hali ya hewa ninayopenda mimi ni ile ya wastani kwa sababu hunipa afya utulivu na furaha.